Maisha ya kazi na maisha ya kibinafsi kuna utofauti mkubwa sana. Ukiwa kazi, maisha yako yanakua mazuri sana. Huwezi hangaika na unapata kipato chako kizuri. Maisha yako yanalainika sana. Na kama hauna kazi, huwezi kuwa na maisha bora. Unahangaika sana.

Napenda chakula cha jadi, napenda uji, napenda uji kwa sababu inaniongeza nguvu. Nakuwa na nguvu nikifanya kazi siezi tetemeka. Naipenda sana, juu iko katika mila na tamaduni zetu naitumia kama wazee wenzangu walivyoitumia.